Mchezaji bora kikapu kulingana na mimi naona kwamba ni Lebron James wa kule Amerika. Hivi sasa anachezea timu ya Los Angeles Lakers kivyangu naona mchezaji huyo ni Ndio mchezaji bora kikapu kwa sababu ana ujuzi wa kuchenga anajua kutumia nguvu ye mwenyewe ana nguvu, anajua kuchenga, na vilevile ukiangalia rekodi ambazo ameeka pale NBA mchezaji huyo ameeka rekodi nyingi na mchezo wa ajabu ninaokumbuka akicheza Kuna mechi ashahicheza dhidi ya Miami Heat Nakumbuka mechi hiyo Kwa Lebron James alicheza kwa ujuzi mkubwa na mashuhuri na mchezo huo ulinifanya Nikawona kama ndiye mchezaji bora wa kikapu duniani.